Kusema ukweli hapa ninapoishi siwafahamu majirani wangu na sijawai elewa ni kwa nini hua hatukutani na hao majirani labda ni kwa sababu pia na hao wanafanya kazi. Kama kila mtu anatoka asubui ni vigumu sana kukutana na wao. Arafu mara nyingi hapa kwenye hii nyumba ambayo naishi mara nyingi hua atufanyi mikutano ya watu ambao wanaishi hapa. Kwa hiyo ni vigumu sana kupata sehemu moja ambapo sisi majirani wote tumekaa pamoja. Kwa hiyo, siwajui majirani hapa, alafu wengi wa majirani ambao wanaishi hapa, huwa hawakai kwa muda mrefu. Wengi wanakuja, wanakaa mwaka moja, nusu mwaka, miezi nne, wanaenda. Kwa hiyo, ata nikimjua leo mara moja, ni vigumu kumwona tena, maana watakuwa wameenda, wamehamia kwingine.

Uhusiana na swala hilo la mwanga, natumai kila mtu hapendi mwanga mwingi. Mwanga mkali sana sana huwa yanadhuru macho. Na huenda ukatatizika sana wakati unajaribu kuangalia mambo fulani fulani. Hata kama niyapo manyumbagni kwako, ukiwa na taa ambazo zina muanga mwingi. Mara nyingi utajikuta kwamba una shida ya macho. Kwa hiyo mimi huwa sipendelei sana mwanga mwingi. Napenda mwanga wa kadri ama mwanga wakati. Sababu hayo kuna usalama fulani wa macho macho amba hayatazurika ni wakati natumia mwanga wa kati kwa hiyo sipendi sana kutumia mwanga mkali hata wakati natumia tarakilishi yangu huwa napunguza muanga kabisa inakuwa kiwango kidogo kabisa bora ninauwezo wa kuangalia mambo abayo naitaji kuangalia lakini kutumia mwanga mingi huwa yanafanya macho yanawasha na naanza kutoa machozi. Kwa hiyo sipendi kutumia mwanga mwingi.

Ushauri kwa kijumla ambao naeza pea mtu mwingine ni kwamba, cha msingi katika hii maisha ni uishi maisha yako jinsi ambavo we mwenyewe unavopenda. Usiishi ukiongozwa na mawazo ya watu wengine ama ukiwaza watu watafikiria nini. Hiyo itatatiza hali ya maisha yako na utakuwa unaishi kupendekeza watu. Kitu kingine ama ushauri mwingine ambao napea mtu mwingine ni kwamba, tafuta hela. Maana kabisa kwenye hii maisha uwe na hela, uwe na kipato ambacho, hutasumbuka, uwe na kipato ambacho itakuwezesha, uishi maisha bora, uweze kulipia mambo yako, kama unataka chakula aina yote unaeza ukalipia, kusafiri kuenda mali popote unaeza enda, na ukipata shida yoyote unaeza gharamikia, kwa hiyo ni vizuri sana kutafuta hela kwa udi na uvumba. Harafu ya mwisho ni, uwe mkarimu, uwe mtu mzuri, usipende kuwa mtu ambae anakosea watu wengine ama anadharau watu wengine, si vizuri, unaishi maisha mzuri ukiwa mtu mzuri, mtu mpole, mtu mkarimu, mtu mwema, kwa hiyo huo ndo ushauri wangu kwa mtu mwingine.

Mandari mazuri ambayo ni meheza kuangalia ni wakati tulitembea hivi majuzi kule msituni na Nairobi mahali ambapo inaitua Karen ama ololua. Ololua kuna sehemu ambayo kuna miti mingi sana na kuna vichochora ambavyo vinarusu watu kutembea kule ndani. Kwa hiyo wakati muna tembea humo ndani munaangalia aina za miti mbali mbali kuna miti mirefu kuna miti minono kuna miti ambayo ukiangalia vizuri shina zake zinaonyesha kwamba. Hii miti imeishi miaka nyingi sana halafu kuna miti mingini unakuta juu yake kuna miti mingine ambayo ni tofauti na hiyo yenye imeshikilia mwenzake kwa hivyo unakuta kwamba ni mambo ambayo yanashangaza sana halafu hapo chini ya miti mirefu unakuta kuna mimea mingine midogo imemea chini yake ni tuliangalia pia aina nyingi sana za ndege kuna ndege wengi huko tuliwaangalia wa kuvutia na wengine wakona sauti zingine za kushangaza wengine wanaimba nyimbo nzuri kwa hiyo ilikuwa mandari nzuri sana alafu hali ya hewa huko ilikuwa nzuri kabisa ukivuta hewa ndani unahisi kabisa ni ya wasafi ni ya wazuri na tulifurahi sana hiyo siku na tumai tutarejea tena hivi karibuni kule kwa sababu ilikuwa wakati mzuri sana huko.

Hiyo ni kitu ambayo naipenda sana. Napenda kujua maoni ya watu na napenda kujua watu wanafikiria nini kuhusu jambo fulani. Kama kuna jambo ambalo limetokea pale mtandaoni. Kama hivi majuzi kulikuwa na kile kisanga ambapo wa Somali fulani kule marekani walipotea na pesa za mji wa Minnesota na watu wengi walikuwa na maoni tofauti kwenye mtandao. Kwa hiyo niliipitia yale maoni pale mtandao nikaangalia jinsi ambavo watu wanafikiria kama ni kweli walikuwa wamekosa ama ni jambo la maana kwamba walikuwa na uwezo kutumia njia tofauti tofauti kujitajirisha hata kama haikuwa njia nzuri. Watu wengu walikuwa na maoni tofauti tofauti na nikajua kweli sisi wote hatuwezi fikiria sawa ama hatuwezi fikiria kitu kimoja. Kila mtu ako na mafikira ambao pia yalikuwa yanashangaza na yengine yenyewe yanashawishi hata kama ni mawazo ambayo unaona si mazuri lakini yanashawishi. Kwa hiyo mimi hupenda kusoma maoni kwenye mtandao alafu ndio kujua jinsi ambapo watu hyfikiria.

Kuna vifaa nyingi vya teknolojia ambavyo siwezi kuhishi bila navyo na moja wapo ni simu. Simu imekua seeemu kubwa sana ya maisha yangu na kwa sasa hivi karibia kila kitu ninachofanya inahusiana na simu kwa njia moja ama nyingine ama lazima nitumie simu kwa njia moja ama nyingine. Sana sana ikifika maali ya sehemu ya mawasiliano, hapo lazima simu iwepo, ikifika semu ya kulipa bidha ama ununuzi wa bidha, huwa natumia simu sana na pesa zangu ziko kwenye simu, kwa hiyo siwezi ishi bila simu. Kitu kingine ni kipakatalishi ama hii kompyuta. Siwezi ishi bila nae kwa sababu kazi zangu nyingi zinahusiana na kutumia kompyuta. Kwa hiyo nikikosa hivyo vitu inamanisha sina kazi ama sifanyi kazi na bila kazi sina kipato. Bila kipato sina maisha kwa hiyo hizi ni baadhi ya vitu vya teknolojia ambavo siwezi ishi bila nazo.

Mara nyingi asubuhi mimi huwa sipendi kula chakula ila lazima ni kunywe maji moto ama maji ya vuguvugu huwa si moto sana huwa ni maji ya vuguvugu kwa sababu huwa naamini kwamba tumbo la binadamu halifai kuwa limejaa kila wakati na wakati wa peke ambao naona ni mwafaka kuwacha tumbo angu bila chakula ni asubuhi. Kwa hiyo huwa nakikisha tuu nimechemsha maji kidogo kama glasi mbili hivi. Alafu nikiwa na tangawizi pia naiongezea napendalaga tangawizi. Ila chakula huwa sikipendi kula chakula asubui. Kwa hiyo chakula ntakula wakati wa mchana kuanzia saa sita ama saa saba hivi. Na pia nikule chakula cha jioni hapo saa moja ama saa mbili. Ila asubui ni maji glasi mbili, maji ya vuguvugu ama maji moto. Ambayo nimeiongezea dania kidogo ni tangawizi kidogo.

Nywele zangu huwa navinyoa mara, mara kaa moja kwa wiki kwa sababu mimi huwa sipendi kuwa na nywele nyingi ama sipendi kuwa na nywele ndefu. Japo kitambo mimi nilikuwa napenda sana nywele ndefu ambayo nilikuwa na nyoa tu maybe mara moja ama mara mbili kwa mwaka. Lakini hivi sasa hivi huwa nanyoa nywele yangu kila wiki kwa sababu niligundua kwamba nimeanza kupata upara. Hiyo inamanisha kwamba nywele zimeanza kupotea potea pole pole na kama zinapotea potea pole pole nywele haziwezi kuwa sawa kwenye kichwa unakuta sehemu moja nywele ni fupi sana sana upande wa mbele wa kichwa karibu na utosi nywele zimeapotea sana kwa kasi tena mno kwa hiyo sipendi kuwa na sehemu ambazo kuna nywele sehemu zingine hazina nywele hivyo inanilazimisha kwamba nimenyoa ili kusawazisha nywele kila upande wa kichwa. Kwa hiyo nanyoa nywele zangu kila wiki maramoja.

Utaratibu wangu wa kahawa ama chai mara nyingi hiyo ni shughuli ya asubuhi. Asubui hua napenda kunywa chai kama ninamuda na chai yenyewe lazima iwe na tangawizi kwa hiyo naanza kwanza kwa kuchemsha maji. Alafu naongezea tangawizi na nahakikisha imechemka kabisa, imetokota kwa muda mwingi, alafu naongezea kijiko ya sukari, kijiko kidogo ya sukari kwa sababu sipendi sukari nyingi, halafu chai yangu itakuwa tayari, naichunga, halafu naikunywa, mara nyingi siwezi kunywa zaidi ya vikombe viwili vya chai, lakini kwa kahawa, kahawa huwa naikunywa tu mara moja moja sana sana ni jioni. Nikifika kwa kutoka kazini halafu nihisi kwamba nahitaji kunywa kitu. Kama sina juisi nakunywa kahawa. Lakini mara nyingi utakuta tu labda kwa wiki nimekunywa mara moja ama mara mbili. Ila chai ndiyo nakunywa sana mara nyingi asubuhi.

Hapo kwa nyama sasa ndo mimi utanikuta sana. Mimi napenda nyama aina nyingi. Napenda nyama ya kuku, napenda nyama ya bata, napenda nyama ya ngombe, napenda nyama ya mbuzi. Ile kwa hiyo nyama yote, ama aina hizo zote za nyama, utanikuta sana nikinunua nyama ya mbuzi. Napenda sana nyama ya mbuzi. Sana sana sahemu hii ambayo tunaiishi, ambayo ni kajiado. Wafugaji wengi, maeneo haya, wanafuga mbuzi. Na mbuzi wenyewe wamefugwa kutumia njia ya kiasili. Wanapelekwa kwa malishoni, wanakula nyasi huko na wanakula majani na matawi huko. Kwa hiyo nyama yao huwa ni tamu sana. Ukila unasikia hiko laini laini na inaonja iko na latha nzuri sana. Kwa hiyo mimi upenda kula nyama ya mbuzi zaidi ya nyama zingine zote. Ila wakati mwingine pia naezakula tu nyama ya kuku mara moja na mara mbili ama ya bata ama ya ngombe. Lakini ni kiamua kula nyama huwa napenda kula nyama ya mbuzi.

Faraga yangu kwenye mitandao huwa nailinda kwa kutoweka wazi maisha yangu mitandaoni. Nivigumu sana ukute kwamba nimeelezea maisha yangu mitandaoni. Sipendi kabisa kwa sababu najua huko kuna hatari, kuna watu ambao labda wanaeza itumia vibaya. Maelezo fulani ambayo yanausu maisha yangu walafu waitumie kunidhuru. Kwa hiyo huwa nakikisha tu kuamba chochote ambacho naweka kwenye mitandao hakiusiani kivyovyote na maisha yangu. Hata maoni nayopeana kwenye mitandao nahakikisha kwamba nimaoni ambayo hayawezi niweka kwenye hatari yoyote. Na ni maoni ambayo hayawezi dhuru mtu yoyote pia kwenye mitandao. Kwa sababu wakati muingine unahizatoa maoni yalafu mtu fulani yaisi kwamba ni kama yeye ndo mlengwa. Kwa hiyo nahakikisha kwamba kila kitu ambacho naweka kwenye mitandao hakiusiani kivyo vote na maisha angu, sehemu nilipo kazi nayoyifanya ama watu ambao ni wakaribu. Kwa hiyo nakisha kwamba nipo salama kila wakati nipo mtanda ho.